Kwa maisha yangu yote mimi hupenda wanyama ambao sisi wenyewe tumefuga katika nyumbani kwetu kwa mfano napenda paka na mbwa paka napenda kwa sababu ya kuwa ni moja wepo ni moja wepo wa wanyama ambaye ana maneno mingi huwa ametulea tu nyumbani na ako na uhusiano wa karibu sana na binadamu vile vile mbwa hutusaidia wakati wa usiku sana ili kulinda boma ili wezi hawawezi kuja kwa boma Kwa haya yote Napata napenda paka sana juu paka huwa tunashinda nao ndani ya nyumba yetu na nalindwa vizuri wale wadudu wadogo wadogo wenye Wanate wanatambaa chini huwa paka huzuia kwa mfano nyoka Lizadi na kadhaika Sasa napata paka ni cha muhimu sana Napenda hawa wanyama wote lakini paka ndiye yule nampenda zaidi.

Naam, napenda sana kula popcorns Kwa sababu ile wakati niko free na nataka kupoteza muda kuma popcorns mcha muhimu sana wa ina nisaidia hata kupoteza mawazo mingi niko nazo Pia naipenda sana juu ni ile Chakula kipesi na ni raisi sana kutengeneza Ila inaiva haraka sana na inasaidia mwili pia kupata nguvu juu iko na nutrition sana za nguvu.